Unapenda chai au kahawa? Mimi ninapenda chai. Ninapenda chai kuliko kahawa, inanibamba sana. Chai inalatha tamu na inafurahisha mwili na ni mzuri kwa mwili wako na kuosha damu na mwili.